Najilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kuchukua tahadhari mbali mbali ili kulinda taarifa zangu binafsi na usalama wa vifaa vyangu. Kwanza hutumia nywila imara ambazo ni ngumu kubashiri na kwa kuhakikisha situmii nywila moja kwa akaunti zote pia hubandilisha nywila mara kwa mara ili kuongeza usalama. Pia huwa makini sana ninapotumia mtandao hasa ninapo fungua barua pepe au viungo visivyo julikana huepuka kupakua faili au kubofya link kutoka kwa watu au tovuti zilizo au zisizo aminika. Kwa sababu mara nyingi ndizo hutumika kusambaza virusi au wizi wa taarifa. Pia hutumia programu za kukinga kama antivirus ili kulinda kompyuta au simu yangu zaidi ya hayo, ninahakikisha taarifa zangu binafsi kama namba ya kitambulisho au, account za benki au nywila hazitolewi kiholela holela mtandaoni. Ndio, ninatumia tofauti salama na kwa kuhakikisha kuna alama ya usalama kabla ya kuingia taarifa muhimu. Kwa ujumula, kwa kuwa makini, kutumia sana za usalama na kuwa na uelewa mzuri wa matumizi ya mtandao, ninaweza kujilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa ufanisi.

Naam, napenda kutambea kwa miguu kwa sababu kuna faida nyingi kiafya na kiakili. Kutembea hunisaidia kufanya mazoezi mepesi ambayo huboresha afya ya mwili, kuimarisha moyo na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunipa nafasi ya kupumua hewa safi na kufurahia mazingira yanayo nizunguka. Wakati ni napo tembea kwa miguu hupata muda wa kufikiria na kutafakari mambo mbalimbali ya maisha yangu. Hii hunisaidia kupanga mawazo yangu, kutatua changamoto na kupata amani ya akili. Kutembea pia hunisaidia kupunguza uchovu unao tokana na kukaa muda mrefu bila kusogea hasa kwa watu wanaofanya kazi za ofisini au kompyuta. Zaidi ya hayo kutembea kwa miguu hunisaidia kuokoa gharama za usafiri kwa umbali mfupi na pia nirafiki kwa mazingira kwa sababu hakusababishi uchovu wa hewa.

Mkate ninaopenda zaidi ni mkate wa ngano. Napenda aina ya mkate hii kwa sababu huwa una afya nzuri na unanipa nguvu za kudumu kwa muda mrefu. Mkate wa ngano una nyuzi nyuzi nyingi ambazo husaidia mmeng'enyeko wa chakula na kunifanya nijisikie kushiba kwa muda mrefu. Pia napenda mkate wa ngano kwa sababu ladha yake ni nzuri na unaweza kuliwa kwa njia mbali mbali. Naweza kula na chai maziwa au kutumia kutengeneza sandwich pamoja na mayai mboga, mayai mboga au siagi ya karanga. Hii inanifanya ni ufurahie zaidi kwa sababu hauchoshi. Kwa hiyo mkate wa ngano hunisaidia kudhibiti afya yangu kwa sababu hauna sukari nyingi kama mkate mwingine. Kwa jumla napendelea mkate wa ngano kwa sababu ni wenye afya. Una ladha nzuri na hunifaa katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Ubunifu wangu ni uwezo wa kufikiria kwa njia tofauti na kutafuta na kutatua changamoto kwa mawazo mapya. Katika kazi na maisha ya kila siku, huwa na jitaidi kuangalia mambo kwa mtazamo mpana na kutafuta njia bora na rahisi ya kufanya mambo. Mara nyingi, ubunifu wangu hujitokeza ninapo kutana na tatizo, badala ya kukata tamaa, hujaribu kufikiria solution mbadala na kujaribu mbinu mpya. Pia napenda kujifunza mambo mapya na kupata mawazo kutoka kwa watu wengine jambo linaloongeza ubunifu wangu zaidi. Ubunifu hunisaidia kuboresha kazi ninazofanya na kuleta mabadiliko ya chanya huwa napenda kufanya kazi kwa njia tofuti ili kupata matokeo bora. Kwa hiyo najiamini kuwa mtu mbunifu. Kwa sababu napenda mawazo mapya. Kujifunza na kuboresha mambo katika kila ninachofanya.

Natumia zaidi kompyuta kwa sababu inanisaidia sana katika kufanya kazi nyingi kwa urahisi na kwa haraka. Kwa mfano, ninaweza kutumia kompyuta kutafuta habari, kuandika riporti, kuwasiliana na watu kwa barua pepe au mitandaoni ya kijami. Na pia kuunda na kuhariri faili kama vile maandiko, picha au video, kompyuta. Kompyuta pia ni muhimu katika kujifunza kwani inasaidia kupata masomo, kuangalia video za elimu na kutumia programu za kujifunza kama vile za hisabati, sayansi na lugha. Aidha, computer ni muhimu kwa burudani kama kucheza michezo, kusikiliza muziki na kuangalia filamu. Pia ni chombo bora kwa cha kupanga maisha kwa mfano kuandika ratiba, kuunda kalenda au kueka kumbukumbu za kazi na shughuli. Kwa kifupi kompyuta kina rahisisha maisha yangu. Inafanya kazi zangu kuwa za haraka na sahihi. Na pia inafungua fursa nyingi za kujifunza na burudani.

Leo asubuhi niliamka saa kumi na mbili na nusu. Mapema ili niwe na muda wa kupanga siku yangu vizuri. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kuamuka ni kuosha uso na kusali kidogo. Ili niwe na akili safi na moyo wa utulivu kwanza kuanza siku. Chakula cha asubuhi niliifadhi afya yangu kwa kula chakula rahisi lakini chenye nguvu. Kama mkate wa unga mzima na mayai pamoja na juisi ya matunda. Chakula hiki kilinipa nguvu za kuendelea na shughuli zangu za asubui bila kuharibu afya. Nilihisi asubuhi vizuri sana kwa sababu nilianza kwa utaratibu. Kwa furaha kidogo na kwa mtazamo mzuri wa kila siku. Niliweza pia kupata muda wa kutafakari kuhusu mambo ya muhimu ya siku na kupanga mipango yangu ya kazi. Asubuhi hii ilikuwa ya amani na yenye motisha kuu.

Katika kazi yangu, nataka kufikia hatua ya juu ambapo nitakuwa mtaalamu anayetegemewa na kwenye ujuzi mkubwa katika kile ninachofanya. Lengo langu ni kukuza maarifa na uzoefu wangu hatua kwa hatua. Ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi, kutoa matokeo bora na kutatua changamoto kwa njia ya ubunifu. Nataka pia kujenga sifa mzuri ya uaminifu na nidhamu ili watu wanione kama mtu wa kutegemewa kazini. Pia ninatamani kufikia nafasi ambayo itanipa uwezo wa kuongoza wengine, kuwashauri na kushirikiana nao kukuza vipaji vyao. Kwangu, mafanikio si tu kwa kupata cheo au mshara mzuri. Bali pia ni kuwa na mchango chanya katika jamii na kusaidia wengine kukua kikazi na kimaisha. Mwisho nataka kazi yangu iwe na mwelekeo inayonipa uridhika. Binafsi, utulifu wa kifedha na fursa za kuendelea kujifunza. Hapa nitajua nimefika sehemu nzuri katika safari yangu ya kikazi.

Ndiyo, mimi nasoma gazeti mara kwa mara kwa sababu ni njia nzuri ya kupata habari mpya na za kuaminika kuhusu mambo yanayotokea hapa nchini na kote duniani. Kusoma gazeti kunanisaidia kuwa na ufahamu wa kisiasa, kiuchumi na kijamii. Jambo ambalo ni muhimu kwa maisha yangu ya kila siku na maamuzi ninayofanya. Aidha, gazeti linanisaidia kujifunza mambo mapya kama vile teknolojia. Burudani michezo na afya hii ni muhimu kwani siwezi kupata taarifa hizi zote kwa urahisi au baadhi ya habari mtandaoni haziwezi kuwa sahihi. Pia kusoma gazeti kuna kunanisaidia kuboresha msamiati wangu na ufasaha wa lugha. Kwani nakutana na maneno mapya na mitindo ya kuandika. Kwa hiyo kusoma gazeti ni si tu burudani bali ni njia ya kujenga maarifa ufahamu wa dunia na kuimarisha uwezo wangu wa kufikiria kwa kina.

Napenda kuenda madukani wakati ambao si wa msongamano mkubwa hasaa asubuhi au jioni mapema. Wakati huo maduka huwa tulivu, kuna nafasi ya kuzungumza kwa huru na urahisi, kupata msaada kutaka kwa wahudumu bila kusubiri kwa muda mrefu. Hali hii hunifanya nijisikie vizuri na kununua vitu kwa utulivu pia bila presha. Pia napendelea kuenda madukani nikiwa tayari nimepanga ninacho hitaji. Ili nisinunue vitu visivyo vya lazima, asubuhi huwa wakati mzuri kwa sababu bidhaa nyingi huwa bado mapi na nina akili tulivu ya kufanya maamuzi mazuri. Kwa jumla napenda kwenda madukani wakati ambao unanipa urahisi, utulivu na muda wa kutosha wa kuchagua bidhaa kwa makini bila haraka.